Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kama vile msongo wa mawazo kutokana na kazi nyingi. Ukosefu wa vifaa vya kutosha na wakati mwingine mawasiliano magumu kati ya wenzangu. Lakini hujaribu kuzishughulikia kwa kupanga vizuri muda na kushirikiana na wengine vizuri.

Kwanza ninge mshahuri ajitahidi sana na awe nasubira. Kila kitu kinaitaji muda kujifunza na kuzoea. Pia awe mkarimu kwa wenzake na aone umuhimu wa mawasiliano mazuri kazini.

Naam mi napenda zote lakini asaa napenda kucheza kwa sababu ku hunipa changamoto na kunifanya nijitahidi zaidi. Hata hivyo pia napenda kutazama michezo kwani ku kunanifundisha mbinu na kunitoa burudani.

Ninapenda nyama ya kuku zaidi kwa sababu ni laini, tamu na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Pia ni rahisi kumeza na inaweza kuunganishwa na vyakula vingine vizuri.

Ninapenda mikutano ya maswala ya kibiashara au maendeleo binafsi kwa sababu hujenga maarifa kunipa mawazo mapya na kuna saidia kuunda mitandao na watu wenye malengo sawa.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa kuwa makini sana ninachofanya mtandaoni kwanza sitoi taarifa zangu binafsi kama nyuila au namba ya kadi ya benki kwa mtu yeyote. Pili natumia nyuila ngumu na nahakikisha nabadilisha mara kwa mara. Pia huepuka kubofya viungo visivyo julikana na kufungua faili zisizo salama.

Na mini kampuni ya Apple kwa sababu bidhaa zao ni za ubora, wajuu, zinadumu na zinazingatia usalama wa watumiaji. Pia wanaboresha teknolojia kila wakati na kulete ubunifu unaorahisisha maisha ya kila siku.

Nina penda somo la biolojia kwa sababu linanifundisha kuhusu vyumbe hai, mwili wa binadamu na jinsi maisha yanavyofanya kazi. Linanifanya pia niwe niwe na niwe ninaelewa uzuri wa mazingira na afya.

Jambo muhimu ni Lilo Jifunza, limifundishwa na Gor Semelango, ambaye pia ni mshauri wangu. Amenifundisha kwamba pesa hupatikana kutokana na matatizo ya watu na jukumu langu ni kutambua tatizo na kulitatua. Pia ame nifundisha akili ya kibiashara na jinzi na kufanya maamuzi ya busara kwenye biashara.

Ndiyo, na napenda asali ni tamu ya asili na pia ina faida nyingi kiafya kama kuongeza nguvu, kutuliza koo na kusaidia kinga ya mwili. Wakati mwingine napenda kuchanganya asali na chai au mkate.

Kazini nina shugulikia muda kwa kupanga kazi zangu mapema napanga kazi muhimu kwanza kisha zile zisizo za dharura. Pia natumia ratiba ndogo ili kuhakikisha sifanyi kazi nyingi kwa wakati moja. Na mara nyingine napumzika kidogo ili nijipongeze ufanisi.